Chakula gani unachokipenda zaidi? Chakula ambacho ninakipenda zaidi ni ugali. Ugali ikiliwa na nyama, ama iliwe na mboga, ama iliwe na sukumawiki. Ugali ni chakula kitamu na ni chakula ambacho nakipenda zaidi kwa vyakula vyote.

Unapenda kuwasiliana vipi na watu, mimi hupenda kutumia simu, kupiga, kwa mara mingi mimi hupenda kupiga ama natuma arafa ndogo, lakini kwa mara mingi kama ni jambo ambalo ni la muhimu, mimi hupenda kupiga simu.

Je, unaishi mahali ulipozaliwa? La hasha, mahali nilipozaliwa ni Nairobi Town na mahali ninaishi ni mbali na Nairobi Town. Kwa hivo hapana, la hasha. Mimi siishi mahali ambapo nilizaliwa.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Shuguli zangu za siku za mvua ni kushinda ndani ya nyumba nilale nipumzike. Au mvua inaponipata nje wakati siko ndani ya nyumba na jizuia mvua mpaka wakati mvua itapungua ama iishe alafu naenda nyumbani.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kwa kompyuta? Mimi ninapenda kuandika kwa kompyuta, lakini italingana. Kama ni jambo ambalo ni rahisi kuandika kwa mkono, nitaandika kwa mkono. Lakini kama ni jambo ambalo ni ngumu, ama ni kubwa, ama kwa jina la kimombo complicated, nitaandika kwa kompyuta, ili iweze kunisaidia kukumbuka, au pia niweza hata kupata maana ya jambo kama sikuelewa jambo hilo.

Ungependa kujifunza nini kipya? Naweza sema na naweza taka kuelewa lugha za kompyuta ama languages of machine learning. Moja kati ya hizo lugha ni javascript ama unapata kuna pia kuna pia nyingine inaitwa C plus ama ni kadha wa kadha ama python naam Kwa hivo jambo ambalo ningependa kujifunza ni kusoma hizo lugha za kompyuta.

Je, unapiga kura? Naam, ni jukumu langu kama mwananchi wa nchi yetu ama kama citizen wa nchi yetu kushiriki katika haki yangu ya kupiga kura. Kwa hivyo naam, mwaka unaokuja nitaweza kupiga kura.

Juici gani ya matunda unayoipenda? Juici ya maembe na mananasi ikichanganywa alafu uongeze sugarcane miwa, uongeze pia juici ya miwa ama muwa. Yaani juici, ikichanganywa hivyo ni juici ambayo mimi hupenda.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine. Mimi napenda kufanya kazi peke yangu wakati ambao sisumbuliwi na wengine. Ili nifanye jambo na ama kwa kwabnjia ambayo inanifurahisha mimi ama ambayo itanipendeza mimi.

Niambie kuhusu mchezaji bora mpira wa kikapu. Kuna wachezaji kadha wakadha ambao wamebobea katika mpira huo. Lakini moja kati ya walio bobea ni Stephen Curry. Ama mwingine pia ni Lebron James. Mwingine pia anaitangwa Joker. Ila ni jina la utani. Na mwingine pia tuko na Cle Thompson. Wachezaji ni wengi Lakini Lebron James na Michael Jackson na Stephen Curry hao ndio naweza sema ni wachezaji bora.